Ndiyo, mimi napenda kula nje ya nyumbani, mimi napenda kula kwenye mikahawa ya Kenya, hasaa ile inayo tengeneza chakula cha kitamanduni kama vile ugali, nyama na mboga za majani. Mimi napenda pia kula kwenye mikahawa ya kimataifa kama vile mikahawa ya Kichina, India na Italia. Mimi napenda kujaribu vyakula vipya na vya kigeni na kujifunza kuhusu tamaduni za vyakula vya nchi mbali mbali.

Mimi nakubali kuwa nilipo kuwa mtoto nilipenda sana kufuga wanyama kama vila sungura kuku na hata ngombe. Mimi na kubali kuwa nilifuga mnyama kama njia ya kujifunza kuhusu wanyama na kuhusu wajibu wa kutunza wanyama. Mimi nakubali kuwa nilifunga mnyama kama njia kujifunza kuhusu uvumilivu na wajibu.

Wakati wa mkongoro na mtu, mimi hufanya mambo kadha ili kumaliza tatizo hilo kwa njia ya amani. Kwanza, mimi husikiliza kwa makini kuelewa mtazamo wa mtu huyo ili kujua ni nini kilicho mkasirisha. Kisha mimi na jaribu kuelewa hisia zake na kumwongelesha kwamba mimi nasikiliza na kuelewa maoni yake.

Hali ya hewa ninayo ipenda nimefikiri kua ni jua inaniwezesha kufurahia shunguli za inje na kupumua ya masafi mimi ufikiri kuwa juwa ni hali ya hewa ya furaha ina niwezesha kuwa na nguvu na hisia za furaha nafikiri kuwa jua ni hali ya hewa nzuri kama shughuli za nje kama vile michezo kutembea kupikia chakula pia kufikiri kua jua ni hali ya hewa ya kuvutia inaniwezesha kufurahia uzuri wa asili.

Ili kujitunza, mimi huwa nafanya mambo kama haya. Ninapata muda wa kupumzika na kujitunza ki akili. Ninazingatia lishe bora, ninajali afya yangu ya mwili ninapata muda wa kujifunza na kupumzika akili. Ninajali mahusiano yangu ya familia na marafiki kwa kuwasiliana nao na kuwahudumia vizuri.

Wakati wa msongo wa kazi, najitahidi kutumia mbinu za kupunguza msongo ili kuendelea kuwa na afya njema, kiakili na kimwili. Nafanya mazoezi ya kupumua kwa kina, kusikiliza muziki wa kupumzisha au kufanya mazoezi rahisi kama kutembea kwa muda, mfupi. Pia, hujaribu kupanga kazi kwa mpangilio mzuri ili kuepuka msongo mkubwa na kupewa muda wa kupumzika.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila mtu na inahadhiri maisha yetu ya kila siku kwa njia moja au nyingine. Siasa ina uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika jamii kama vile kuboresha huduma za afya, elimu na haki za binadamu. Pia, ni njia ya watu kuonyesha mawazo yao, malengo yao na matarijio kwa mustakabali wa nchi yao. Kupitia majadiliano ya kisiasa, tunaweza kuelewa tofauti za mitazamo, kujenga maoni ya pamoja na kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu.